Ushauri ninge mpa mtu mwingine ni huu. Jiamini na usikate tamaa, maisha yanavipindi vigumu lakini kila kitu kinaweza kupita. Chukua hatuwa moja kwa wakati usiogope kufanya makosa kwa sababu makosa ni sehemu ya kujifunza pia usikilize zaidi zungumza kidogo na uwe mwenye huruma kwa wengine.